Simu yangu naitumia kama bank, hii ndio matumizi namba moja kuanzia kulipa na huli ya matatu, kununua steamer, mpaka kutuma pesa kwa mbogi matumizi ya pili ni WhatsApp, WhatsApp ndio kila kitu huku kwetu nina group za kazi, za familia na zile za chama.

Hapo awali, sikuwahi kuwa nimesafiri kwa ndege, lakini nimesafiri. Unajua ile hisiaya kuingia ndani ndege, kwa mara ya kwanza, hiyo ndio kitu kila msee yeyote wa mtaani hawezi kusahau. Nimesafiri kwa ndege kutoka mu Nairobi mpaka Mombasa.